Naboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kudatumini hatuwa zote za kazi ninazo fanya kila siku ili nijue ni wapi panapo poteza muda au rasilmali baada ya hapo napanga kazi zangu kwa kipaumbele ili muhimu zifanyike kwanza natumia teknolojia kama kompyuta, simu au programu za kazi kurahisisha mawasiliano na kuhifadhi taarifa Pia napenda kusikiliza maoni ya wenzangu kwa sababu ushirikiano husaidia kugundua njia bora ya kufanya kazi Zaidi ya hayo najifunza mbinu mpya ya kuboresha uchuzi wangu mara kwa mara ili nifanya kazi kwa ufanisi na kwa kasi zaidi Kwa kufanya hivo, michakato ya kazi inakuwa rahisi, muda unakolewa na matokeyo yanakuwa bora zaidi.

Mimi nashughulikia wateja kwa njia ya heshima uvumilifu na uaminifu Kwanza na wakaribisha kwa maneno mazuri ili wajisikie huru na kudhaminiwa nawasikiliza kwa makini wanapotoa maelezo ya tatizo au mahitaji yao bila kuwakatiza Baada ya kuelewa vizuri na wapa majibu sahihi na msaada unaofaa kwa wakati najitahidi kuzungumza kwa upole na lugha rahisi ili waelewe kirahisi Pia nahakikisha na wahudumia kwa haraka bila kuwachelewesha. Endapo kuna changamoto na wajulisha ukweli na kutafuta suluhisho linalo waridhisha. Kwa kufanya hivyo, najenga uaminifu mzuri kati yangu na wateja na kufanya waridhike na huduma ninayotoa.

Ndio Napenda kutembea msituni kutembea msituni kuna umuhimu mkubwa sana kwa afya na mwili akili na hata mazingira Kwanza kutembea msituni uboresha afya ya mwili kutembea ni mazoezi mazuri kunasaidia kuhimarisha misuli moyo na mabavu na pia kupungusa hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari Pili inasaidia kutuliza na kupunguza msongo wa mawazo hewa safi ya mazingira ya asili usaidia kupunguza mawazo mengi na uleta utulivu wa moyo. Msitu hufanya ujiskie huru na mwenye amani. Tatu, uongeza kinga ya mwili. Kuwa karibu na miti na mazingira, ya asili usaidia mwili kujenga kinga kwa sababu hewa safi ya asili inayotolewa na mtu. Nne, hukusa upendo wa mazingira. Kutembea msituni umfanya mtu adhamini miti wanyama na asili kwa jumla. Hivyo kuchochea tabia ya kulinda masingira na kupanda mti. Tano, usaidia kujifunza na kuburudika. Misitu ni kama darasa la asili. Unaweza kujifunza, kuhusu mimea, ndege na wadudu. Pia ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia uzuri wa dunia. Sita, inasaidia kuhimarisha mahusiano ya kijamii. Ukitembea na marafiki au familia unaimarisha urafiki na mshikamano kwa kuwa unafanya shughli pamoja. Kwa kifupi, kutembea msituni ni muhimu kwa afya akili, elimu na masingira. Ni njia rahisi ya kujitunza na wakati huo huo kuilinda asili.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu aliekuwa na shinda bila kutarajia malipo siku moja nilikutana na mama mzee aliekuwa hamechoka njiani akiwa amepepa misigo misito Hulimsogelea kwa heshima nikamsalimia kisha nikajitolea kumbebea msigo wake hadi halipo kuwa anaenda njiani tunisungumza kidogo na hakanisimulia changamoto zake nami nikamsikilia kwa uguni Ilipo mfikisha salama ilihisi furaha moyoni kwa sababu ilichua ni mpunguzia mzigo wato, si wa mkononi tu bali pia wa mawazo. Hii ilisaidia kuonyesha huruma na upendo kwa jirani na kilinifundisha kuwa kusaidia kuna utajiri pali moyo mwema. Kilimipa amani na furaha ya ndani. Kwa hiyo, kitendo cha wema nichowahi kufanya ni kuzaidia wengine pale wanapo itaji. Hasa, wazee na watu wenye shida. Kwa sababu, wema uchenga husiana mzuri na kuleta baraka katika jamii.

Mimi napenda kufanya kasi na wengine, kufanya kazi kwa ushirikiana ni muhimu sana kwa sababu kuna faida nyingi, kwanza kufanya kazi na wengine kunasaidia kupata mawazo mapya. Kila mtu huwa na mtazamo wake, hivyo tunapochangia mawazo tunapata suluhisho bora na la haraka kuliko mtu kufanya kazi akiwa peke yake pili kufanya kazi pamoja huongeza umoja na mshikamani tunajifunza kuheshimia na kusaidiana na kuaminiana hii unajenga mahusiano mazuri kazini na kufanya mazingira ya kazi yawe ya amani na furaha tatu kufanya kazi na wengine hupunguza mzigo wa kasi Kila mtu anapopewa jukuumu lake, kazi hukamilika kwa haraka na kwa ugwara zaidi. Pia husaidia mtu kujifunza ujuzi mpya kutoka kwa wenzake. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu inaleta mafanikio, zaidi, umoja na maendeleo ya pamoja. Kuliko kufanya kazi yangu peke yangu.

Katika biashara yangu ya kila siku nimepata mafanikio kadhaa ambayo yanaji nin yachifunia Kwanza nimefanikiwa kuongesa wateja wangu kwa sababu ya kutoa huduma bora na kuwa mwaminifu kwao.Pili nimeweza kuongesa faida ya biashara yangu kwa kusimamia vizuri mapato na matumisi na pia kuweka akipa kwa maendereo ya baadaye Tatu, mimejifunza kupanga na kueka malengo ya kukua hatua kwa hatua. Pia, nimefanikiwa kutangasa biashara yangu kwa njia ya kisa za kisasa kama mitandao ya kijamii. Hivyo watu wengi wameitambua. Kwa ujumla, mfanikio yangu kasini yanatokana na bidii, nidhamu na maamuzi mazuri katika biashara yangu.

Usoefu wangu mkubwa ambao umenisaidia sana katika biashara ambayo umenifunza ufumilifu na mbinu ya kufanya maamusi makini. Katika kila hatua ya biashara, nimejifunza jinsi ya kusimamia wateja visuri kuelewa maitanji yao na kuhakikisha kwamba bidhaa na huduma sinakithi matarajio yao. Pia nimejifunza umuhimu wa usimamisi wa fedha kupanga bacheti na kwa uangalifu na kutambua fursa mpya sa kukuza biashara. Kasi katika biashara pia imenifunza kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Kila mfanyikasi au mteja anamchango wake na kushirikiana kwa uwasi kunaleta mafanikio. Pia changamoto kama ushindane wa soko mabadiliko ya pei au uchelewachi wa malipo, simekua masomo muhimu ya kuimarisha ufumulifu na upunifu. Kwa kifupi, usoefu wangu wa biashara umenifunza ufahamu wa biashara, usimamisi wa muda, uchasiri mali na jinsi ya kushirikiana kwa ufanisi ili kufanikisha malengo ya biashara.

Nairobi ni mchi wa ngufu na wa maisha ambapo nimesaliwa uliochaa istoria, utamaduni na ndoto sa watu wengi Nilipo kuwa mdogo nilipenda kukimbia kwenye mitaa yake ya rangi na kelele ambako mapasi ya matatu yalikua yakipita huku na huko watu wakibeba misigo na wausaji wa barabarani wakikimbia kuhusa bidhaa sao Mchi huu ulikua kama hadithi iliyo hai Kila kona ilikuwa na chambo la kushangaza. Kuna soko la Masai ambapo rangi sa shuka sa kijani na nyekundu silikuwa sikiminimika kwenye meza sa wausaji. Na unganisho wa sauti ya watu unaskika kama musiki wa asiri. Nilipo kuwa mtoto nilipenda pia kuangaria wanyama kwenye Nairobi National Bank. Ambapo simba na twiga walitapasamu kwa namna yao ya kipekee. Ukisingatia kuwa humo ndani ni chichi pia kuna wanyama wa borini. Lakini mchi huu auko tu kwenye burudani Nairobi ni mchi wa ndoto na changamoto. Inakuletea fursa wa kujifunza, kufanya biashara na kuona dunia kwa macho mapya. Hii ndiyo sababu nilipenda kila kona yake. Kutoka kwenye korofa za jamuhuri ya kati hadi mitaa ndogo ya Ngara na Eastleigh. Kila mahali kuna adithi Kila siku, Nairobi inanikumbusha kuwa maisha ni changamoto. Lakini pia ni usuri wa kushirikiana. Kubadilishana adithi na kuishi kwa furaha ndogo ndongo. Mchi huu ni kama tu kwenye roho ya ajabu. Naweza kukupo konya pumsi na pia kukupatia ndoto.

Mahali ninapo ishi ni mahali pazuri lenye mchanganyiko wa mandhari ya asili la maisha ya kila siku ya wanajamii eneo hili lina majengo madogo na makumbu pamoja na mitaa yenye makaazi ya familia Kuna miti mingi hasa miti ya miongoni mwa mitaa na bustani zahumu ambaye hutoa kivuli na hewa safu njia za kutembea na barabara zimepangwa vizuri na kuna sehemu za kupumzika kama vile miti vya uma na bustani ndogo, ambazo ni nzuri kwa watoto kucheza na watu kupumzika baada ya kazi. Kuna sehemu za biashara ndogo ndogo na maduka ya kila aina, jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Sauti za jirani watoto wakicheza na magari yanayo pita hutoa hisia ya maisha ya kawaida ya kijamii vile vile kuna shamba ndogo za kijani karibu ambayo ambapo wakulima wanapanda mboga na matunda na hufanya eneo hilo kuwa na mvuto wa asili na lishe bora. Kile ninachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni amani na usafi wake. Ni mahali ambapo unaweza kutembea usiku bila wasiwasi sana na watu wanasaidiani. Pia napenda jinsi hewa inavyokuwa safi asubuhi. Huku jua likiangazia miti na maua. Jambo linalofanya kila siku kuanza kwa furaha. Mandhari ya mchanganyiko wakijamii na asili ni jambo. Linalofanya nijisikie vizuri na kuwa na urahisi wa maisha ya kila siku.

Mimi napeda kununua vitapu saidi kwa sababu vitapu ufungua milango ya maarifa mapya ufanya akili yangu ipumuwe na kunipa nafasi ya kuingia katika hadithi sa ulimwengu mwingine. Kila kitabu ni kama rafiki mpya anayekuletea mafunzo na furaha na kununua kitabu kunanifanya nihisi kwamba nina ninawekesa katika akili yangu na wakati wangu kwa njia yenye maana. Pia unaposhika kitabu mkononi mwako kuna furaha fulani isio na kifani ni kama kuanza safari pila ata kuondoka nyumbani. Pia napenda kununua vitapu kwa kuwa, napenda kusoma vitapu wakati niko ndani ya nyumba au ata mfua ikinyesha, uwa napenda sana kusoma vitapu.

Somo la sayansi ninalopenda zaidi ni biolojia. Ninalipenda kwa sababu linasaidia kuelewa maisha na viumbe hai. Kuanzia mimea wanyama na adi binadamu. Kupitia biolojia najifunza jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi jinsi magonjwa yanavyosababishwa na jinsi yanavyoweza kuzuiwa au kutibiwa. Pia, biolojia inanifundisha umuhimu wa mazingira na uhifadhi wa viumbe hai. Najua kwa nini ni muhimu kulinda misitu. Vianso vya maji na wanyama ili kudumisha usawa wa asili. Somo hili hunifanya nijali afya yangu. Nifanye maamuzi bora ya lishe na mtindo wa maana na pia kufikiria taaluma sa baadaye kama udaktari, uuguzi au utafiti wa sayansi Kwa ujumla, napenda biolojia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha kwa upana, kunipa maarifa ya vitendo na kunifanya niwe na heshima kwa viumbe wote waliopo duniani.

Zoezi nzuri nililojenga ni kusoma kila siku asubuhi. Kila asubuhi ninapanga dakika 30 hadi sitini ya kusoma. Kitu kinacho ni wafa. Kinaweza kuwa kitabu cha maarifa makala ya kisayansi au ata historia ya dunia. Hii imenisaidia sana kwa sababu. Kwanza, imesaidia kuongeza maarifa. Kila siku nikisoma kidogo napata ufahamu mpya. Kuhusu dunia na maisha pili kuimarisha akili ni kama mazoezi kwa ubongo akili inabaki makini na yenye nguvu tatu kuongeza nidhamu kuwa na ratiba ya kusoma kila siku asubuhi kunanifanya niwe na nidhamu siwezi kuchelewesha mambo muhimu nne kupunguza stresi wakati mwingine kusoma kunakuwa njia kupumzika kutoka kwenye mawazo mengi nilianza kwa kujaribu dakika kumi tu kisha nikaongeza hadi thelathini na sasa ni sehemu ya maisha yangu Zoezi hili linaonekana dogo lakini lina matokeo makubwa baada ya muda.

Mimi na chikinga na jua kale kuanzia njia kabamwe himusom na kila hatua nae chukuane ni kwa makini ili kulinda afya yangu na ngosi yangu Kwanza kabisa napenda kufaa kofya yenye upinzani wa jua hasa sile zenye prim hapa ambaso sinafunika husuni na shingoni Hii ni muhimu sana kwa kuwa husaidia kusuia mwanga wa jua moja kwa moja kuharibu ngosi yangu na kupunguza hatari ya kuungua na madoa ya jua. Pili, napenda kuvaa nguo senye rangi nyepesi na nyepesi kufionza jua kidongo kama mikoncho ya mikono, mirefu au suruali ndefu. Nguo hiso pia husaidia kusuhia chasho, kupita kiasi na kunipa raha, hata ikiwa jua ni kali sana. Tatu, sitasahau kutumia krimu ya jua. Yenye SPF ya jua angalau, thelatini, au saidi. Na kuhipaka kila sahemu ya ngosi. Nayo onekana ikiwa ni pamoja na mkono uso shingo na miguu. Nne napenda kuepuka kuwa kwa jua moja kwa moja wakati wa saa kali saa mchana. Hasa kati ya saa nne na saa kumi usiku. Hii ndiyo sahemu jua huwa kali saidi na miale nyenye nguvu saidi. Badala yake napendelea kukaa kwenye kifuli au sahemu senye baridi kidogo.

Mimi nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia teknolojia za mtandao kila siku. Tunatumia programu za mawasiliano kama vile Zoom, Microsoft Teams, or Slack kuwasiliana na kushirikiana. Kila siku, tunaweka mikutano ya kuanzia kazi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pili, tunatengeneza ratiba na malengo ya kila wiki ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Nikiwa na timu yangu ya mbali, ninahakikisha kuwasiliana mara kwa mara, kushirikisha mafanikio na changamoto na pia kutoa msaada pale endapohitajika. Kwa kufanya hivi, tunahakikisha kuwa timu inabaki na mshikamano na kazi inafanyika kwa ufanisi.

Nimewai kujaribu sushi kutoka japani Sushi ni mchanganyiko wa mchele uliopikwa vizuri Samaki mbichi na mara nyingine mboga au agla za baharini Nilipo kila kwanza ilikuwa nihisia mpya sana kwa ladha na muundo wake tafauti kabisa na chakula ninavyo pendelea nyumbani umuhimu wake ni kwamba unafungua akili kwa tamaduni nyingine na unakufundisha kudhamini ladha na mbinu za kupika ambazo hasijazidiwa mahali pengine. Pia ni chakula chenye afya hasa sababu samaki mbichi huwa na proteini na omega 3 nyingi.

Kumbukumbu ya utotoni ni sehemu ya maisha yangu niliyopenda sana nilipokuwa mdogo mara nyingi nilichesa na marafiki yangu kwenye mtaa wetu Tulipenda kuchesa mcheso ya jadi kama kisiki mbao na kuigisa Kila chumapili familia yetu ingekusanyika pamoja tukicheka na kusafisha chamba kidogo lililokuwa karibu na nyumbani Kumbu kumbu nyingine nzuri ni ya likiso sa shule ambapo nilipata nafasi ya kuenda kwa makweni ya familia au kuwatembelea wachukuu wa jirani. Tulikuwa tukichesa karibu na mto. Tukiruka kwenye mao, tukikusanya masao ya matunda na mara nyingine, tukajifunza kupika chakula cha chadi. Izo siku zilikuwa na furaha, utulifu na ushangao. Kwa kila siku kama dunia ili kama dunia ilikuwa ya kuchesa tu na kugundua Kwa kweli kumbukumbu ya utotoni ilinifunza ufumilifu, urafiki na furaha ndogo ya maisha ambaso bado sinanifuatilia hadi leo.

Mimi ningependa kujaripu football Football ni mcheso ambayo unausisha wachesaji wawili au saidi wakijaripu kuingisa mpira dani ya goli, la timu, pinzani pila kutumia mkono isipokuwa kipa Mcheso huu ni wa kasi sana, unaitaji umakini kasi na ushirikiano kati ya wachesaji Kujaripu football kunafutia kwa zababu kunatoa fursa ya mazoezi ya mwili, kuporesha stamina na kujifunza mbinu sa kistratejia. Pia, ni njia nzuri ya kuunganisha marafiki na kuchenga mshikamano wa timu. Ningeweza pia kujifunza chinsi ya kudipithi mpira kupiga pasi sahihi na kufuata kanuni sa mcheso. Saidi ya yote, football si tu mcheso wa mwili, bari ni njia ya kufurahia kupungusa stress na kuchenga ujasiri wakati unakubaliana na changamoto sa mcheso.

Wakati ninapohitaji msaada kazini mimi huwa na utaratibu maalum ambao ninafuata ili kuhakikisha napata msaada kwa haraka na kwa ufasaha kwanza natambua tatizo kwa uwazi Naweka wazi nini hasa kinachonisingia hao kinachoniletea changamoto. Hii ni muhimu kwani ikibainika vizuri msaada unaotolewa utakuwa sahihi na wa haraka Kisha nawafikia wanzangu au wasaidizi, wanaohusiana na kazi husika. Ninaweza kutumia mawasiliano ya ana kwa ana, simu au hata barua pepe. Wakati wa kuwasiliana, ninaeleza tatizo langu kwa undani na kwa usahihi. Nikijumuisha hatua nilizochukua tayari ili kujaribu kulitatua. Hii husaidia kuonyeshwa kwamba, mimi si tu nimeshindwa, bali pia nimejaribu kwa njia zangu. Pia, mimi huwa na msimamo wakuwa na subra na wasi kupokea mapendekezo au ushauri. Sio lazima kila mtu atoe suluwisho sawa sawa, lakini nasikiliza kwa makini hili kuchambua ni hatua zipi sahi. Mwishowe ninahakikisha kuwa nakumbuka ushauri uliotolewa na kujifunza kutokana na msaada huu. Huu unanisaidia kupunguza matatizo yanayo fanana baadae na kunifanya niwe huru zaidi katika kazi yangu. Kwa kifupi, ninapohitaji msaada kazini natambua tatizo, nawasiliana kwa uwazi na sikiliza kwa makini na kujifunza kutokana na msaada ulio tolewa.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni the lion king Nilipenda sana kwa sababu ina ujumbe mzuri wa maisha na inanifundisha maadili muhimu kama ujasiri, uajipikaji na kuheshimu familia katika filamu hii simba anapitia changamoto nyingi baada kumpoteza baba yake lakini baadae anajifunza kukubali ukweli na kurudi kuchukua nafasi yake kama mfalme hii inanifundisha kuwa, haijaiishi mtu anakutana na matatizo gani, ni muhimu asikate tamaa na ajitambu. Napenda the lion king kwa sababu ya mziki wake mzuri. Kama wimbo wa hakuna matata, unao nifanya nijisikia furaha na kunikumbusha kuishi kwa matumaini. Wahusika wake kama simba, nala, timo na pumba wananifutia. Kwa sababu wanaonyesha urafiki wa kweli na kusaidiana. Kwa ujumla, naipenda filamu hii kwa sababu inanifundisha kuhusu maisha, inaimiza ujasiri, inaonyesha umuhimu wa familia, inaniburudisha na kunifurahisha. Kwa hiyo, The Lion King ni filamu ninayo ipenda zaidi kwa sababu inanifurahisha na kunipa mafunzo muhimu ya maisha. Kila ninapo iangalia.

Radio napenda kusikiliza radio kusikiliza radio ni jambo lenye umuhimu sana kwanza ni chanzo cha abari radio ni moja ya njia ya kupata abari saharaka na sa uhakika Inatuwesesha kuendelea kuwa na taarifa kuhusu mambo yana yotokea ndani ya inji na inje ya inji kama file siasa, uchumi, hali ya hewa au matukio muhimu Kwa mfano wakati wa dharura kama mafuriko au machanga mingine Redio huleta tarifa muhimu ambazo sinaweza kuokoa maisha. Pili, elimu Redio pia ni chombo cha elimu. Kuna vipindi finafyo fundisha kuhusu afya kilimo teknolojia na maadili. Kwa wakulima, redio inawelekesa kuhusu mbinu pora sa ukulima, pei ya soko na magonjwa ya masao. Pia, inaleta burudani. Redio pia inatoa burudani kupitia musiki ya hadithi micheso na vipindi fya kuchekesha. Pia kuna vipindi fya dini ambafo fimesaidia watu kukusa imani yao na moyo wafuraha. Nne, inatumika kuunganisha jamii. Redio ni daraja na kuunganisha watu. Inawapa watu fursa wa kushiriki maoni yao, kushiriki maswala ya jamii na kupata ushaure. Kutoka kwa wataaluma au fiongozi. Hii inaongeza mshikamano wa jamii na kusaidia jamii kushirikiana. Tano, ni raisi kupatikana. Radio ni raisi kutumika. Haitegemei mtandao wa interneti au umeme wa kudua. Hivyo, kila mtu anaeza kusikiliza ata katika maeneo ya mbali. Hii inafanya iwe chombo muhimu cha kufikisha tarifa kwa watu wengi kwa haraka. Kwa ufupi, kusikiliza radio ni muhimu kwa sababu kuna tufahamisha, kutuelimisha, kutuburidisha na kutunganisha na dunia na chamii yetu. Hata katika zama sa teknolojia sa kidigitali, radio pado inanafasi yake muhimu haswa kwa wale ambao awana ufikaji wa interneti au televisheni.

Mimi napenda sana nyama ya kuku umuhimu wake ni mkubwa kwa sababu kwanza ni chanzo kizuri cha protini ambayo husaidia mwili kujenga misuri na kudumisha afya ya asili Pia ni rahisi kuiva na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tafauti kukaangwa kuokwa kupikwa kwa mfuke au ata kuchemshwa Nyama ya kuku pia ni yenye afya kuliko baadhi ya nyama nyekundu Kwani ina mafuta kidogo na husaidia kudumisha moyo wenye afya Kwa kifupi ni chakula cha nguvu chenye ladha nzuri na ni rahisi kukiweka kwenye mlo wa kila siku.

Nimi napiga picha mara kadhaa kulingana na hali na maitaji kila mara ninapo piga picha siyo tu kwa ajili ya kumbukumu bali pia kuonyesha uzuru wa kile kilichoko mbele yangu au kurekodi tukio fulano kwa mfano nikipaza mandari nzuri au tukio la furaha na pinga picha mara moja au mbili haraka ili nisipotese na fasi ya kumbukumbu hii. Pia napenda kuhakikisha picha zangu sina ubora mzuri. Kwa hivyo, mara nyingi napinga picha nyingi zaidi ya moja ili kujagua ili bora. Hivyo, unaweza kusema na piga picha mara nyingi lakini kila moja inamaana na inalenga kuonyesha hisia au kumbukumbu ya kipekee.

Mimi napenda mikutano ambayo ni yenye mpangilio mzuri na yenye malengo wazi. Kwanza kabisa, napenda mikutano ambayo haipotezi muda. Yaani kila mtu anajua ni nini kinachotarajiwa na matokeo yanayotarajiwa kufikiwa. Hii inasaidia kila mmoja kuwa na maoni yake. Kutoa mapendekezo na kufanya maamuzi kwa haraka na kwa ufanisi Pili, napenda mikutano ambayo ni ya ushirikiano ambapo kila mshiriki anaweza kuwa sauti yake inasikilizwa. Hii inafanya mawazo mapya kuibuka na changamoto kutatuliwa kwa ubunifu. Mikutano ya aina hii pia husaidia kujenga uhusiano mzuri kati ya washiriki. Jambo ambayo ni muhimu sana kwa mafanikio ya timu. Tatu, napenda mikutano yenye mchanganyiko wa uwazi na uhuru wa hoja. Napenda kila mmoja aweze kutuoa maoni yake bila woga. Lakini pia kuwe na nidhamu ya kuzingatia muda na mpangilio wa ajenda. Hii inafanya mikutano kuwa yenye tija na yenye furaha kushiriki. Kifupi, napenda mikutano yenye mpangilio, yenye ushirikiano na yenye uwazi. Ambapo kila mtu anahisi umuhimu wake na matokeo yanapatikana kwa ufanisi.

Mimi napendelea kulala mapema umuhimu wake ni mkubwa sana kwa afya na ustawi wa mwili na akili Kwa kulala mapema mwili unapata muda wa kutosha kupumzika na kurekebisha seli zilizo adhirika wakati wa siku hii pia inasaidia kuwa na nishati zaidi asubuhi akili kuwa makini zaidi na kuboresha kumbukumbu na uwezo wa kufanya maamuzi aitha kulala mapema kunasaidia kudumisha mwendo wa kawaida wa usingizi, kupunguza mfadhaiko na hata kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Kwa kifupi, kulala mapema ni kama kutoa zawadi ya afya kwa mwili na akili ya afya.

Mimi napenda kusikumbuka kama Kusikumbuka kama sahemu muhimu sana ya maendeleo kazini Tathmini siyo tu kipimo cha utendaji bali ni fursa ya kujua ni wapi unastahili kuimarika na wapi unanguvu zaidi kwa mfano mara nyingi napokea thathmini kama mwanga unaonipa picha halisi ya kazi yangu kunipa motisha na kunifanya kufanya vizuri zaidi au kunionyesha maeneoe niliyoshindwa kuzingatia vizuri. Pia, thathmini zina umuhimu mkubwa katika kujenga mawasiliano kati yangu na msimamizi wangu. Wakati ninapo pata maoni ya dahira na yenye msingi inasaidia kuelewa matarajio yao na kunifanya nijue ni wapi na weza kuboresha ushirikiano na dini. Hii unasaidia sana kuondoa kuto kuelewana ambacho mara nyingi hupeleka msongo wa kasi.

Nikifikiria likizo ya ndoto napenda iwe ni mchanganyiko wa mapumziko ya kweli na ya sherehe za maisha. Ningependa kuanza kwa kwenda kwenye kisiwa cha mapumziko chenye mchanga mweupe na bahari ya bulu safu. Ambapo unaweza kupumua hewa safi na kusikiliza mawimbi yanapokumbatia bwane. Kila asubuhi, ningebarikiwa na jua likiangaza pole pole, likitoa mwanga mzuri wa dhahabu kwenye maji. Huku nikinywa kahawa safi na keki ya matunda. Kila siku ya likizo yangu ya ndoto, ningehusisha shughuli za kupendeza, kuogelea katika maji ya bahari na kujaribu michezo ya maji kama kuwint safi na snortli na kutembea bwani huku nikikusanya mifuko ya samawati ya bahari. Jioni ningependa kukaa chini ya miti ya nene nikisikiliza sauti ya wanyama, wabori na upepo mwanana. Kisha kula chakula cha bahari, kilichopikwa na moto wa kuni huku marafiki na familia wakiwa karibu. Pia likizo langu ya ndoto ingehusisha kuchunguza utamaduni, kutembelea vijiji vya mbali kuzunguka masoko ya mtaa, nikijifunza, upishi wa kienyeji na kujaribu sanaa za mikono. Hii ingepanua akili yangu na moyo wangu. Ikafanye likizo iwe zaidi ya burudani iwe na tajiiriba ya maisha. Mwisho wa likizo nigerudi, nikijawa na amani ya ndani, furaha na kumbukumbu, isioweza kusahaulika. Tayari kukabiliana na changamoto mpya ya maisha.

Mimi napendelea habari mtandaoni kwa sababu inanipa uhuru wa kupata taarifa haraka kutoka sehemu mbalimbali dunia na kwa wakati wa ukweli Kwa mfano, naweza kusoma habari kutoka nchi tofauti, kujua matukio ya sasa na kupata maoni mbalimbali ya watu umuhimu wa habari wa mtandaoni ni kama kwanza upatikanaji wa haraka habari zinapatikana haraka na zinapotu mara tu zinapotokea. Pili ni upanusi wa vyanzo. Unaweza kupata habari kutoka vyanzo vingi kiwemo, video, picha na makara, zakima. Tatu, uraisi wa kujifadhi. Unaweza kuifadhi habari muhimu au kushiriki na wengine kwa uraisi. Nne inaelimisha na kufanya mahamusi abari mtandaoni sinasaidia kufanya maamusi ya haraka kuhusu mambo ya kila siki biyashara na maswala ya jami Kwa kifupi, abari ya mtandaoni ichabue suri kwa mtu anayetaka kuwa natarifa, za haraka, sakina na zinazoweza kuaminika.

Wakati kuna kisa cha dharura, kwanza nashughulikia kwa kupunguza hofu na kubaki mtulivu. Kisha natafuta usalama wangu na wa wengine kabla ya yote. Baada yake nashughulikia tatizo kwa haraka na kwa mpanglio. Ninafanya tathmini ya tatizo napanga hatua za haraka za kulitatua na kuwasiliana na watu wa msaada kama polisi, madaktari au wengine wenye mamlaka. Pia nikihitaji msaada siogopi kuuliza na au kuwaita watu waliyoko karibu mwisho na shughulikia kwa ufahamu na tahadhari. Nahakikisha hakuna jambo linaendelea kuongezeka na au kusababisha madhara zaidi.

Kitapu ninacho kipenda saidi ni chozi la heri kitapu kinacho kusa sana hisia sa moyo na kuelezea changamoto ya maisha kwa njia ya kusisimua Kitapu hiki kinaelezea haditi ya watu waliopitia maisha ya majaribu Lakini kwa moyo wa udhapiti na amani wa kupata faranja na matumaini katika chosi la heri, muandishi anasasitisa maana ya subra upendo na mshikamano kati ya watu. Hadithi nyingi sinahusisha mtu anayajaripu kuondokana na usuni na changamoto, lakini anapata hekima au msaada kutoka kwa wengine. Kila sura ina ujumbe wa kina kwamba hata katika wakati wa maumivu kuna faraja na heri inakuja. Kitu kinachafanya nipende kitapu hiki ni chinzi, inafyonifanya nihisi, isia sa wahusika maumifu yao, furaha yao na matumaini yao kwa namna ya ukweli. Pia kinatufundisha kuwa, chosi si ishara ya udhaifu, pali ni ishara ya mshikamano, mabadiliko na uponyaji wa ndani.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba uvumilifu na kufahamu wengine huchangia amani na mafanikio. Kila mtu ana njia yake ya kufikiri na maisha ni mchanganyiko wa changamoto na fursa. Wakati mwingine unapaswa kusubiri, kusikiliza na kutenda kwa busara, badala ya kuhama kwa haraka au kufanya maamuzi ya gafla. Pia nimejifunza kwamba makosa si mwisho wa dunia pale ni fursa ya kujifunza kila kushindwa kunatoa funzo la dhamani ambalo linakusaidia kuwa mtu bora kesho Hii inamanisha kuwa hekima ni zaidi ya maarifa mtiunze Unavyotumia maaarifa yako kwa upendo mvumilifu na heshima kwa wengine Kwa kifupi, heshima kuu ni kuwa makini kuwa mvunulifu na kujifunza kila siku.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Kuendesha baisikeli ni jambo lenye umuhimu mkubwa kwa kiafya kijamii na kikikolojia. Hapa ni sababu kusinasafanya iwe muhimu. Kwanza, afya ya muhimu. Kuwendesha baisikeli ni maswezi bora ya mwimu na misuli. Tunasaidia kuongeza guvusa ya misuli, kukworesha stamina na kudipithi usito. Pia usaidia kupungusa hadhari ya magonjo kama file. Shinigiso la adamu kisukare na magonjo ya mwe. Pili, afya ya akili. Masoesi ya baisikeli uchangia kupungusa msongo wa mawazo na kutua furaha kupitia uchochese na kemikali. Sa endorphins mulini. Tato, uifathi masingira. Baisikeli haina moshi wa moshi. Wala inachafuwa hewa. Hivo kutumia baisikele badala ya magari upunguza hewa chafu na kuchangia kupunguza mabadiliko ya tabi ya nchi kuwoko wa feather Ukilinganisha kwa kutumia gari na usafiri wa umu, baisikele ya ina gharama kubwa ya mafuta tiketi wa matengemezo makubwa njia ya usafiri ya pei na fuhu.

Somo ni nililolipenda shulene ni bayolojia. Na penda bayolojia kwa sababu ina nifunza kuhusu maisha. Na jinzi viumbe vyote watu wanyama mimea na vimbe vidogo vidogo inafifanya kasi bamoza na masingira yao. Kila somo la bayolojia linamambo la kufutia kwa mfano kutifunza jinzi moyo unafi ya pinga. Chinzi selye sinafi ya tengeneza ni shati au chinzi ni mimea inafi ya pinga fotosyntesi. Kuna nifanya niwe na ufahamu wa chinti maisha ya naafu shikamana Pia pa biolojia ina nisaidia kuwelewa afya yangu na ya wengine chinti ya kuwepuka magonjwa na chinti ya kufadhi mazingira Hii ina nifanya ilafanya somo hilo si ila kufurahisha tu mbali pia ni mhimu kwa maisha ya kila sita.

Ndiyo napenda hesabu hesabu ni somo la msingi na lina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku na katika maendeleo ya jamii ujumla kwanza inasaidia katika maisha ya kila siku hesabu husaidia katika shughuli za kila siku kama vile kupima kipimo cha chakula kugawanya pesa bila hesabu tungekua na changamoto kubwa kushugulikia mambo haya kwa usahihi pili kujenga uwezo wa kutatua matatizo hesabu inafundisha akili jinzi ya kufikiri kwa utaratibu kupanga hatua za kutatua tatizo na kufanya maamuzi sahihi Hii ni muhimu tu si tu shuleni bali pia katika maisha ya biashara Tatu inachangia maendeleo ya kisayansi bila hesabu, sayansi, teknolojia uandisi na kompyuta zingekuwa vikumu sana hesabu ndiyo msingi wa kuunda mitambo, kuunda programu, kupashiri matukio na kufanya utafiti wa kisayansi. Nne, husaidia katika biashara na uchumi. Hesabu inahakikisha kuwa watu wanajua jinsi hesabu. Jinzi kuhesabu faida na hasara, kupanga bacheti, kudhibiti hesabu, za biashara na kueka busara. Kwa kifupi, hesabu siyo somo tu shuleni bali ni ujuzi wa maisha unaotusaidia kufanya maamuzi bora kutatua matatiso na kufanikisha maendeleo ya kitaifa na kibinafsi.

Kwanza kabisa ninapofika kazini napanga muda wangu kidogo wakujianda kisaikolojia. Hii ni hatua muhimu sana kwangu kwani inanisaidia kuanza siku kwa utulivu na umakini Kisha ninaangalia ajenda ya siku au kazi zilizopangwa, nikipanga vipaumbele vya haraka na vya muhimu zaidi Baada ya hapo napima barua pepe na ujumbe ujumbe muhimu kutoka siku iliopita na usiku uliopita. Hili kuhakikisha sina jambo lolote la dharura ambalo linahitaji kushugulikiwa mara moja. Mara nyingi ninaandika orodha ndogo ya kazi za leo. Ili niweze kushughulikia kila kitu kwa mpangilio na kwa ufanisi. Pia napunguza usumbufu kwa kuweka simu kwenye hali ya kimya au kufunga programu zisizo muhimu. Ili niweze kuzingatia kazi. Hii inanisaidia sana kuongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo. Kisha nianze kazi za kwanza muhimu mkubwa. Mara nyingi zile ambazo zinahitaji akili nyingi na umakini zaidi kwa sababu akili zangu bado ziko freshi asubuhi.

Rangi yangu ninayoipenda saidi ni kijani. Ninaipenda kwa sababu inawakilisha uwai na tumaini ya mazingira. Kijani hunikumbusha miti, mashamba na asili kwa ujumla. Chambo linalonipa hisia ya utulifu na amani. Pia rangi hii inaonyesha ukuwaji na maendeleo. Ndio maana hunifanya nijisikie mwenye nguvu na motisha kila ninapoiona.

Mimi natoa sadaka au michango kutoa sadaka au michango ni jambo lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kiroho kijamii na ata kimaadili Kwanza katika kiroho sadaka au michango ni jia ya kumshukuru mungu au nguvu za kiroho kwa baraka na ukuwaji wa kiroho na saidia kuonyesha imani na uaminifu Pili katika jamii, michango husaidia wale wasio walio maskini wagonjwa na watu wenye mahitaji maalum kwa hivo imechangia kuimarisha mshikamano wa ki jamii. Utoa fursa ya kushirikiana kama jamii. Mfano ni mchango wa miza. Tatu kinaadili inafundisha utu na huruma mtu anapotoa sadaka au mchango. Anajifunza kusaidia wengine bila kutegemea kurudishiwa moja kwa moja. Nne faida binafsi kwa baadhi ya amani mtu anapotoa sadaka anaunga mkono kiroho na kimaisha kwa kifupi kutoa sadaka au michango sio tu agisa la kiroho bali pia ni njia ya kuimarisha jamii kukuza utu na kupata furaha ya ukweli.

Mimi napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki Hii ni kwa sababu kunapendeza kuangalia filamu mpya kupumzika na kufurahia muda wa burudani mbali na shughuli za kila siku Pia ni nafasi mzuri ya kukutana na marafiki na kujadili filamu baada ya kuangalia sinema pia hutoa uzoefu wa kipekee kwa sababu sauti na picha kubwa zinakufanya uingie ndani ya hadithi jambo ambalo huwezi kupata ukiangalia nyumbani.

Kasi ni nayo idhamini, saidi ni kasi ya kusaidia watu, kuelewa mambo kwa uraisi na kwa kina. Kama file kasi ya mwalimu au mshauri, eleza kaa wewe. Kwa upande wangu, napenda kasi hii kwa sababu inachangia kupongesa uchusi na ufahamu wa wengine, na pia inasaidia watu kufanya maamusi bora katika maisha yao. Pia kasi hii inaitaji fumilifu, upunifu na uangalifu. Sifa ambayo ni nazidhamini sana. Kwa kifupi, kasi ambayo inanisaidia kuleta mabadiliko chanya kwa wengine ndiyo nayo idhamini saidi.